Nafanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia mawasiliano ya kidijitali na mipango ya wazi. Kwanza, tunatumia simu, barua pepe, WhatsApp au Zoom kuwasiliana na kupanga kazi. Kila mtu anajua majukumu yake na tunakuwa na deadlines wazi ili kila mtu ajue lini kazi inapaswa kukamilika. Pia, tunatumia pia tools za kupanga kazi kama Google docs, Trello au Excel ili kufuatilia maendeleo na kuona kazi zote zikiwa zimepangwa vizuri.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni sebule, napenda sebule kwa sababu ndiko sehemu ya familia na wageni hukutana na mara zote kuna hali ya furaha na utulivu kinachonifanya nipende sebule ni mpangilio wake mzuri, rangi zake mzuri, na vitu vinavyofaa kupumzika. Shughuli ninazofanya pale ni kuangalia tv, kusoma vitabu au magazeti, na kuzungumza na familia au marafiki. Ukikaa ndani ya sebule najisikia salama tulivu na furaha ni chumba kinachonifanya nijisikie vizuri na kuunganishwa na familia.

Mara nyingi napenda kufanya mambo ya nayo furaisha na marafiki zangu baadhi ya mambo ni nayopenda kufanya ni kwanza kutembea au kwenda matembezi pili kuangalia filamu au video tatu kucheza michezo nne kuzungumza au kushirikiana tano kula pamoja kwa kifupi napenda kufanya mambo yanayo fanya tufurahie na kuboresha uhusiano wetu.

Kiongozi mzuri anasifa nyingi muhimu lakini baadhi ya sifa kuu ni hizi. Kwanza, uadilifu, kiongozi mzuri anapaswa kuwa mwaminifu na kufanya mambo kwa haki bila upendeleo. Pili, uwajibikaji, anajua jukumu lake na kuchukua hatua pale mambo yanapokuwa magumu. Tatu, kuwahurumia wengine, anatambua hisia na mahitaji ya watu anayoongoza. Nne, ujasiri, anaweza kufanya maamuzi magumu bila hofu na kusimama kwa kile anachoamini.